Napo zungumza kuhusu kazi au masoma yangu, nimesoma shahada ya ukriminolojia. Inahusu sana ulinzi na mambo ya kotini. Kikazi naeza shiriki kama mwana sheria, naeza shiriki kama polisi, naeza shiriki kama mtaalamu wa kuangalia kamera za CCTV. Naeza shiriki kwa kufanya research mahali ambapo sheria imevunjwa ama kusaidia watu kuwafanyia kwa lugha kimombo counseling kuwasaidia wakati wanakumbwa na matatizo mingi. Napo sema labda naezaje kueleza jinsi nilivyo chagua njia hii. Nilipo kuwa pale kidato cha nne sana nilikuwa napenda kutetea watu haki na nilikuwa na ujuzi kubwa mno wakati nilikuwa naangalia vitu vinaenda kombo haviendi vizuri Kwa hivo nilikuwa napenda sana kuona vitu vinaenda salama na nilikuwa napenda kuhakikisha kwamba sheria imeangaliwa vizuri na kila sheria imetimizwa Napo ongelelea kuhusu kitu ambacho ni nacho kipenda sana sana katika haya masomo yangu ni jinsi ambavyo kuchao. Unapata vitu vipya vimetokelezea katika hii sekita ya ulinzi. Unapata kila kitu kina ambatana na teknolojia, kila kitu kinahitaji ulinzi. Kwa sababu, unapata watu wengi wamefuga kama ni umbwa wa kuatunza dhidi ya wavamizi. Unapata mtu ameandika askari, askari wa mlangoni, wakulinda boma lake, lisije likavamiwa. Na kila kitu huku kinahusu, ulinzi, unapoishi, uwoga, nitaibiwa simu, unapo tembea uwoga, nitaibiwa kibeti. Kwa hivyo wakati umesoma maneno ya kriminolojia inakupa fursa ya kuweza unezaangalia mtu useme siki la mtu anakaa mbaya lakini wakati uko na umaarufu wajuu unezaangalia mtu ukajua ako na nia mbaya kwako. Changamoto ambazo napitia ni ugumu wa kupata kazi kwa sababu sasa unapata unajaribu kutafuta kazi hapa na pale na huna mtu wa kukusaidia unajikuta unajihisi hutaki tena kutafuta ile kazi. Alafu zile kazi unapata zinalipa malipo duni ambayo ya nafanya nisijisikie kabisa kufanya ile kazi unapata unafanya kazi kwa muda mrefu na malipo ni duni alafu vifaa vya kazi pia unapatiwa kazi lakini vifaa ni vichache muno vina kufanya mtu asiwe na moyo wakutaka kufanya ile kazi alafu wapata ata chakula sa zingine unaeza kuwa kama ni hiyo kazi ya ulinzi ya kuchunga boma mtu umesimama kwa muda mrefu hata huna mahali pa kuketi na huyu mtu anataka uwe umesimama kwa muda mrefu na saa zingine hata kupewa furusa ya kufanya jambo fulani ni nadra sana wakati napozungumzia nigependa kubadilisha kitu gani katika kazi au masomo yangu ningependa sana katika kubadilisha jinsi ambavyo watu wanalipwa ningependa sana tena kubadilisha yale masomo ya sana sana yasije yakawa tu ni maandishi bali mtu anapoingia katika kiwanja cha kriminolojia mtu waweze kuwa amesoma amesoma zaidi na akaenda akafanya utafiti zaidi ndiposa aanze ile kazi si kuanza tu nipeleke watu wafanye utafiti wajue zaidi hili somo linahusu nini mtu aelewe kabisa ndiposa tuweze kutekeleza kazi kwa uzuri na kushirikia na vyema.

Ninapoenda kazi ni nguvu zangu zinakuwa mzuri mno. Sipendi mtu mvivu mtu wapendi kazi yake. Ni napo ingia kazi ni kitu chakunza mufanya na penda kachini. Na mba mwenyezi mungu waniyelekeza ili siku yangu weweze kuwa njema. Halafu jambo la pili ni naandika kile ambacho nafaa kufanya katika iyo siku. Ni nakikisha ya kwamba ni napo kitipale. Ni kianza hile kazi, lazima lile jambo litendeke tena kuwa umaarufu wa hali ya juu. Ninapo kuwa pale nikisha maliza kutekeleza lile jambo, ni naandika tena. Hili jambo, wenzangu wanafaa kulijua aje, tunafaa tusaidiane aje. Kipata ugumu nao tukumba, tunakikisha kwamba, tumeka chini tumeka mikakati. Kwa sababu tunapoanza mwaka, tuseme ni kiwa kazi fulani ama nikuwe ni mefanikua ni meenda ingine. Tumeandika chini yale ambao tunafaa tuyatekeleze. Tunakaa chini, tunasema ili linafaa, lifanyiwe utafite zaidi, diyo tuweze kujua zaidi. Tunandika mahusiano yetu ya nafaa kuwaji. Tunandika jinsi ya ambavyo tuneza panga, tuende pali nje kufanya at least kama ni kurukaruka, kamba kama ni kutuza kuchekesha. Ndiposa tusiwe tunabuweka kazini sana Kwa hivo nguvu zangu wakati niko kazini Nezasema napenda kazi yangu tena naifanya na roho moja na ustadi wa hali ya juu Kwa sababu maisha ya binadamu lazima uwe mtu unahikima na mtu ambaye anaelewa yale ambaye anafanyika mali ambapo hapo Kwa sababu usipodhamini ile kazi umesomia ama ile kazi umepewa ufanye ni kama tuu kuhishi kama ujui lile ambalo unafaa kulifanya. Ninaakikisha ya kwamba, ninapotoka pale kwa kiti, nilipo ingia subuhi, nitokapo lile lengo langu limetimia. Apo ndipo najisi vizuri na ninaona ya kwamba, mimi ni mtu wa mana. Kazini bila kusikuma na mtu yote, bila kutishiana ama fitina, ama kisirani, ama kejeli. Yale mambo ambayo ya nafanya watu wakosani ni nakisha ya kwamba siumo katika ayo maneno kama ni kupiga gumzo, kama ni vita ama bitu ambavya vifai ni nakisha ya kwamba ni meketi kando na kila kitu kinaenda vile kinafa.

Muda wangu kazini si wa kuchezewa Nahakikisha ya kwamba, lengo limetimia Ninaingia kazi mapema na kutoka ile masaa nafa kutoka Ninapo anza kazi yangu nakuwa na kile kitabu changu mbele yangu nimeandika huu muda Tunafa tufanye hivi na hivi kwa hivyo tunagawana ile kazi kati yangu na wenzangu Tunahakikisha ya kwamba, tumeanza kufanya kwa ustadi na hali ya umarufu sana Kwa sababu, usipojitolea kufanya kazi vizuri Hata wewe mwenye unaona wewe si mtu wa maana katika ya maisha Kwa hivo, muda wangu siwa kuchazea kazini ni muda wa kufanya utafiti zaidi muda wa kusoma zaidi na kutaka kujua zaidi manufaa gani nitakayo leta katika kampuni Isiwe tu yangu ama mahali ambapo nimeandikwa Nahakikisha ha kwamba, mimi ni mtu ambaye nimekuja na lengo jema sana Sipendi mahali ambapo kuna shida, mahali ambapo ni kupigana tu, mahali ambapo hakuna maelewano muda wangu si wa kuchezewa, ni muda wakufanya kile ambacho kilinileta pale na kutoka subuhi kwa sabubu, nafanya kazi kwa masaa tisa Kila saa likona lengo lake ambalo huwa linatimia na si ati nikujisifu lakini nikusema kweli kwa sababu nami ninapo lipwa ule mshahara na ufurahia kwa sababu Ninaona nimefanya kitu cha maana ambacho kitabadilisha maisha si yangu tu ama wale ambao wananitegemea na wale ambao tuko na wao Kwa hivo ni vizuri sana kuangalia muda muda ni kila kitu hata utakapo tu chelewa kidogo kutoka kwa nyumba, utapata unenda pale lile basi ambalo lilikuwa lina kubeba halimo limekuwacha, unakuta kila kitu sasa kimenda vibaya. Kitambo upate basi lingine la kukufikisha pale kazini uanze kukimbia kabla ufike kazini unanza tena kupata, umechoka, kuchelewa unapata, unaanza kupigana na watu, unapata kila kitu hakiendi vile ambavyo kinafaa kuenda. Kwa hivo muda wangu naushughulikia vema sana na kama ni wakati wangu wa kutoka kazini nahakikisha nimetoka bila kuwacha kama sijafanya kazi yangu vema.

Jambo ambalo ni la muhimu katika dini yangu ni kusoma bibilia na kusuali rozari yangu Kila siku na kuamini na kujitoza katika damu ya mwenyezi mungu Ninaamini ya kwamba Ninapoisoma ile bibilia naongea na mungu na kuwanga nimeamini kwamba na faa iwe nimepiga magoti chini na kumwomba mwenyezi mungu aniongoze kwa sababu nazungumza na yeye bila itilafu yoyote Ninaposali rozari yangu naongea naye mama Bikra Maria aweze kuniombea kwa mwanawe nieze kupata uzima wa milele anisaidie kuomba aniombee kwa sababu mi ka binadamu nimeumbwa na itilafu nyingi aweze kunisaidia aniombee ili maombi yangu yaweze kumfikia mungu kwa sababu Mi kama binadamu maombi yangu yanaezakuwa yamejaa ubinafsi mwingi lakini yeye maombi yake ni mazuri mno hayajajawa na uchochezi, wivu ama yale mambo ambayo yanatutenganisha na mwenyezi mungu. Halafu jambo lingine sana ni ikaristia takatifu ninapokea ikaristia naiga ule mfano ambao Yesu alituachia akatuambia. Toeni mle wote huu ndio mwili wangu utakao tolewa kwa ajili yangu. Napopokea ekaristia ni ishara kwamba yesu amengia katika maisha yangu inanipa unyenyekivu na utulivu Unapata unatafakari mambo mengi unapoamini inatimia Kwa hivo ushirikiano wangu ni ile kuangalia yale malengo ya kanisa kuhakikisha ya kwamba kama ni ijumaa takatifu nimehudhuria kama ni kuenda maungamo nimeenda kwa sababu inasaidia kwa sababu bibilia inatuambia ya kwamba ya kwamba unapomcha mungu ama kumuogopa mungu umeanza kuwa na umaarufu ama umeanza kuwa na akili zaidi kuliko vile unavyo. Kwa hivo jambo la muhimu katika dini yangu ni kuenda katika maungamo kupokea ikaristia takatifu kusuali rozari kusoma neno la mungu kila wakati na kufunga, kutoa sadaka na kuomba bila kulazimishwa na mtu yoyote na kujitolea katika kazi ya kusaidia maskini, kutuwa sehemu yangu ya kumi na katika uimbaji na katika kuosha kanisa na kujijumuisha katika michango ya kanisa na mambo ambayo yatafanya kanisa liwe kwa sababu kutoka kwangu ndipo kizazi changu kitapata baraka. Nisipokuwa mtu wa maana humu duniani hata wale watoto napata nisipo waelekeza waige ule mfano wangu watajikuta wote wamepata mambo mabaya, wametumbukia katika shida wajikute hata wajielewi wanakimbia pale na pale Kwa hivyo ni muhimu sana kuangalia zile sheria za kanisa na kuzifuata bila kiburi bila kujigonga kifua bila kusema mimi ninajua yote ni unyenyekevu na kukubali yale ambayo mungu ametuagiza kwa sababu yeye ndio mkubwa zaidi ya vitu vyote humu duniani.

Shuguli yangu nayo ipenda zaidi ni kusafiri. Kusafiri kwangu, kuna mI huanza mapema, mwanza wa mwaka na apu anza mwezi wa januari. Muuketi chini naangalia, kwa mwaka ulio pita, ni mali flani si kuenda. Kwa mwaka ni nafa, nijipange niende mahali flani. Kwa hivo, napendezo sana na kusafiri. Na kusafiri kwangu ni kuhusu sehemu mbali mbali, tuseme nezaenda kwa bahari kuona miti, wanyama wa mbuga, naeza safiri nione jinsi ambavi watu wanalima, neza safiri nione tu nchi inakaajile tu kutembea kwa barabara kwa manufaa yangu kupunga hewa safi na kufurahia ndani ya roho yangu. Kwa hivyo, shughuli mi hupenda sana nakaa chini naandika katika kitabu changu nafaa kuwa na hela ngapi na ninafaa kuenda mali wapi na nani na mbinu za kusafiri. Kile chakula ambacho tutakacho kitumia katika ule muda wetu kama ni pale barabarani, kama ni kuenda kukaa katika chumba fulani kwa muda fulani. Napendezwa sana na maneno ya kusafiri na kuangalia vitu nyingi nyingi humu duniani. Hivo vitu vinasaidia mtu kuelewa mahali ambapo umetoka na kule ambapo tunenda kwa sababu sai teknolojia inakuja kutua hivo vitu vyote. Vila vitu ambavyo tulukua tunavita zamani tunatembea kuwanda kupiona saizi unaviona katika runinga vikie kwa pale. Kwa hivyo, kabla vipoteze maana, wacha ni safiri niwane kama niwale wanyama wambuga niwane kwa machuangu kuliko kuwenyeishwa katika binu za mitandao. Nibizuri sana kuelewa kwa ustadi wa hali ya juu kutembea pale kuona jinsi ya mbavyo watu wanalima, jinsi ya mbavyo shambali natengenezwa kabla mavunoo, jinsi ya mbavyo maji. Sana shuguli ya usafiri hata nikambiwa hata saizi kazi yangu yote nitaiahirisha bora nyende iyo shughuli ya kusafiri na iwe ya manufaa katika maisha yangu.